Napenda sukuma. Napenda mboga za sukuma. Napenda kula sukuma na ugali. Sukuma naipenda sababu nikiipika inakuaga tamu. Skuma inakuangatamu sana. Ndo maana naipenda.

Asubuhi napenda kunywa chai. Napenda kunywa chai ya majani na maziwa. Na sukari. Chai ya majani, skali na maziwa. Chai ambayo iko na maziwa mingi. Napenda chai iko na maziwa mingi asubuhi.

Ndiyo najipenda kunjifunza historia, na penda kujifunza historia vile mambo yalikuwa kitambo, vile kulikuwa kunaendelea watu wa hapo, watu wa hapo mbeleni, wale watu ambao walipigania nchi yetu ya Kenya. He napenda kunjifunza mambo ya historia.

Siku yangu ya kuzaliwa, napenda kuhishelekea na familia yangu. Huwa, tunanunuwa keki, tunakula kwa nyumba mimi na watoto wangu na mzee wangu. Na familia, tunanunuwa soda, tunakunywa keki na soda. Tunanga mambo mengi.

Kucheza mie mala nyingi nacheza nahaka katoto kangu kadogo nikona katotok kamiezi minne. Nako ndo uwa nacheza nako sana sana ju tunashinda na yeye tunalala na yeye. Heee mchana ni mimi tu na yeye wengine wameenda shule. So nikona wakati mwingi sana na yeye.

Ningependa kuona katika jamii yetu kila mmoja ako na kazi yake. Kila mmoja amejisimamisha na familia yake na kila mmoja ako na hela zake haya ndiyo maendeleo ambayo ningependa kuyaona kwa familia yetu kila mmoja wetu akue ako na familia yake, ako na kazi na amejisimamisha.